Mimi huwa nafuatilia habari zangu kupitia vyanzo mbali mbali vya kidigitali ambavyo vinajulikana na kutumika kwa wengi sana. Huwa pia natumia mitambo ya kutafuta habari kama google ili kupata matukio yanavyo tokea sasa hivi duniani. Pia mimi hupata taarifa kutumia vyanzo vifuatavyo. Ya kuanza kabisa ni mashirika ya habari ya kimataifa kama vile BBC Swahili na Ajazera ambayo ina habari ya dunia kote nzima jinsi ambavyo inavyotukia na kuendelea katika ulimwengu na mataifa tofauti tofauti. Pia kuna njia ingine ya mitandao ya kijamii. Mimi huwa nafuatilia mada zinazo vuma kwa wakati halisi kutumia mitandao ya kijami kama vile Facebook, tuko na TikTok ama mitandao ya kijami ya Twitter. Huko pia ninapata habari jinsi mambo yanavyo endelea na kuchipuka kila siku njia nyingine ni pia kutumia data za moja kwa moja. Nina uwezo wa kuchanganua machapisho mapya ripoti za hali ya hewa na mabadiliko ya soko ya hisa inavyotokea kila uchao njia nyingine ni kwa kutumia televisheni, kutumia vyombo vya habari, televisheni kama NTV, Citizen ama KTN pale ambapo wana habari wanatuambia na kutueleza jinsi taarifa jinsi mambo yanavyo chipuka kila uchao. Ninatumia pia redio ama rununu natumia pia simu yangu pia kutafuta ujumbe na kutafuta taarifa jinsi mambo yanavyo endelea.

Kwanza kabisha kama ilivyo ada yangu mimi ninapoamka asubuhi. Nitajipanga vizuri na kuweka mambo yangu sawa kabla nifanye jambo lolote. Kwanza kabisa mimi huwa nafanya mazoezi ya asubuhi ya dakika kumi hadi dakika thelathini hivi kabla kufanya jambo lolote. Baada ya hapo mimi nitaenda nifanye usafi, nioge, nijisafishe vizuri. Baada ya hapo mimi nitaenda katika mitandao ya kijamii kutafuta habari yoyote ambayo imechipuka. Nitatembelea Google News au BBC swahili kuona kama kuna tukio lolote kubwa lililotokea usiku. Hasa kuhusu teknolojia na uchumi wa nchi yetu. Pili nitapanga orodha yangu ya kazi, nitatumia zana zozote ili kupanga vipaumbele vyangu. Vyenye nitafanya siku hiyo ambayo itanisaidia kubaki na umakini. Baada ya hapo mimi nitajifunza kitu kipya, nitatumia dakika kumi na tano kusoma makala fupi au kusikiliza podcast yoyote ya kiteknolojia ili kuendelea kuboresha uelewa wangu na mifumo mipya ya habari. Baada ya hapo mimi nitachambua data, ikiwa kuna miradi yoyote ninayoendeleza, nitapitia data mpya zilizokusanywa ili kuona ni wapi panahitaji marakebisho kabla ya kuanzia kazi rasmi. Baada hapo mimi nitaenda niunde kiamsha kinywa. Nijipe kiamsha kinywa nikunywe halafu baada ya hapo mimi nitazidi kufanya mambo mengine.

Hivi ndivyo ninavyoshugulikia muda wangu wa mwisho. Jambo la kwanza kabisa ni kutumia sheria ya themanini, ishirini. Ninatambua asilimia ishirini ya kazi itakayoleta asilimia themanini ya matokeo na kuipa kipaumbele kwanza kwa kutumia njia zozote kama vile asana. Jambo la pili ni kuvunja kazi. Badala ya kuona mradi kama kitu kimoja kikubwa, ninaugawanya katika vipande vidogo ninavyoweza kutekeleza ndani ya saa moja au mbili ili kumaliza kazi mapema. Njia nyingine ni kutumia mbinu ya pomodoro. Ninafanya kazi kwa dakika ishirini na tano za umakini mkali likifuatiwa na mapumziko ya dakika tano. Hii inasaidia kuzuia uchovu wa akili. Jambo lingine ni kutumia muda wa akiba. Kila mara ninaweka muda wa mwisho wa ndani ambapo ni saa ishirini na nne kabla ya muda halisi hii inanipa nafasi ya kushugulikia dharura yote inavyoweza kutokea wakati wowote ili kufanya kumaliza kazi mapema.

Naam ndiyo mimi kama mpenzi wa mambo na mapishi kule jikoni. Ninapenda kujaribu vyakula vipya. Na hivyo hivyo mimi hujaribu vyakula vipya. Kwanza kabisa nafanya gunduzi za kienyeji. Huwa natafuta migahawa inayopika vyakula asilia vya maeneo mbali mbali. Kwa mfano kujaribu pilau ya kizanzibari yenye viungo adimu. Au injera ya Ethiopia ili kupata latha tafauti za kiafrika ambazo sisi huku Kenya hatuna. Jambo la pili ni vyakula kivya kimataifa. Sipati shida kujaribu sushi ya Japani takozi za Meksiko Au kariya inda napenda jinsi mchanganyiko wa viungo unavyoweza kubadlisha kabisa uzoefu wangu wakula. Jamo la tatu ni kutumia teknolojia. Mimi kama mpenzi wa teknolojia mara nyingi nitatumia programu kama tip advisor. Kupata maoni ya watu kuhusu vyakula vipya vinyavyo vuma mitaani kabla sijaamua kuagiza. Na jambo lingine ni vyakula vya baadaye. Niko tayari pia kujaribu vyakula vinavyotengenezwa kwanje endelevu zaidi. Kama vile proteini mbadala zinazo takana na mimea.

Kibinafsi ule uzoefu wa kazi ambao umenifundisha kazi zaidi ni ule unaokuja na changamoto ambazo hazijatarajiwa na hitaji la mabaliliko ya haraka. Kama vile kuna zile njia ambazo uzoefu huu ambao umenifunza. Kwanza kabisa ni kushindwa ni darasa. Nakumbuka mradi mmoja ambapo teknolojia tuliyotumia ilifeli katika utekelezaji. Hapo ndipo nilijifunza kuwa maandalizi ya dharura na utulivu chini ya shinikizo ni muhimu kuliko ujuzi wa kifundi pekee. Nilijifunza jinsi ya kutumia zana kama 'Google Cloud' kurejesha data haraka. Jambo la pili ni nguvu ya mawasiliano. Kufanya kazi na timu zenye watu wa tamaduni tufauti. Ilinifundisha kuwa kuelewa mtu ni muhimu kuliko kuelewa kazi. Hapa ilinisaidia kuelewa kuwa, kusikiliza kwa makini na kutumia zana ama slack kwa uwazi kunapunguza mingogoro na kuongeza tija. Jambo lingine ni usimamizi wa muda. Uzoefu wa kusimamia miradi mingi kwa wakati mmoja ulinifunza umuhimu wa kusema hapana kwa mambo yasio ya lazima ili kulinda ubora wa kazi yako. Na jambo lingine ni kujifunza bila kikomo. Wakati ulimwengu ulihamia kwenye mifumo tofauti tofauti ya kiteknolojia, ililazimika kuwacha binu za zamani na kujifunza mambo mapya. Hii ilikuwa uzoefu mgumu lakini kwa kupitia haya mafunzo na uwezo wa kujifunza kutafuta. Nilichojifunza na kujifunza mambo mapya. Ndio siri ya kubaki ya thamani sokoni.

Mimi ni yule mtu ambaye napenda kujifunza mambo mapya. Kujifunza ujuzi mpya pamoja na maarifa mapya ili kuzidi kuboresha ustadi wangu katika kazi ambayo nafanya kila siku. Kwa jinsi hii kuna mafunzo maalum ambayo ningependa kupata ili kuendelea kuwa na thamani kubwa kule kazini. Kwanza kabisa ni uchambuzi wa data kwa maamuzi. Mimi ningependa kujifunza jinsi ya kutumia zana kwa Microsoft Power ili kusaidia kampuni yangu au biashara yangu umu mjini kufanya maamuzi kulingana na takwimu halisi. Jambo la pili ni kujifunza uongozi wa kimkakati. Kwa sababu nataka kukuwa katika kazi yangu ningependa mafunzo ya jinsi ya kuongoza timu zinazofanya kazi kwa mbali. Hii muhimu, hii ni umuhimu kwa sababu unaweza kuwa mjini lakini bado naongoza timu yangu ilio labda kwa katika kijiji tofauti mbali na ambapo nipo. Kitu kingine ni kujifunza ulinzi wa mtandaoni katika kiteknolojia ya sasa inavyokua na inavyosonga kwa kasi. Hatari za mtandaoni zimeongezeka pia kwa kasi. Kwa jinsi hii ningepende mafunzo ya jinsi ya kulinda data zangu na za wateja wangu. Dhidi ya udukuzi wa kisasa. Jambo lingine ni ujasiriamali wa kilimo wa biashara. Kwa kuwa mji wangu pia ni mji wa kupanda mimea ningependa kujifunza jinsi ya kuunganisha teknolojia na kilimo ili kuleta tija katika gala hili letu la Kenya.

Kando na kazi yangu. Rasmi mimi pia ni napenda mambo na ukulima. Kwa jinsi hii mimi kuna wale wanyama ambao ninawapenda sana na nina huwa nafurahia sana kuwa nao pale nyumbani na ya kwanza kabisa ni mbwa. Mimi ni mfugaji wa mbwa na hivyo napenda kufuga mbwa ambaye hunisaidia sana katika mambo na ulinzi na pia ni rafiki mkubwa sana. Mbwa hawa ni muhimu kwa usalama wa boma na pia kuwa na mshirika wa kukimbia nae asubuhi kueelekea maeneo ya mashambani na pia wakati wa kufanya maziara ama mazoezi huwa ni rafiki sana. Mnyama wa pili ni kuku wa kienyeji. Mimi mji wangu ni mahali ambapo kuna uzalishaji wa chakula kwa hivyo ninafuga kuku. Ili ambayo iniletee mayai na pia ni chanzo moja ya kupata fedha. Napenda wazo la kupatana na mayai. Mayai ambayo yako sawa kila subuhi na kuwa na mudagi mudogo naesha kuji kujiendeleza mimi kibinafsi. Na pia kuku pia hunipa chakula kama vile nyama. Nyama ya kuku ni tamu sana mnyama mwingine ambae na napenda ni paka. Napenda paka kwa sababu ni wasafi na wana uwezo kudhibiti panya. Jambo ambalo ni muhimu sana nikiwa na ghala la kufadhi mahindi hapa kwangu. Itanisaidia kwa kuwafukuza hao panya ambao husumbua sana chakula mnyama mwngine ni ngombe. Mimi ni mkulima na ninafuga ng'ombe wawili ambao hunisaidia katika uzalishaji wa maziwa. Na kitu kingine ambacho hunifurahisha na kufuga ng'ombe ni kwamba pia ni wana urafiki mzuri. Na paletu ambapo utapata kuwa unawalisha vizuri. Watakupatia maziwa kwa wingi na utafurahia mazao ya ukubwa mno.

Kwa mtazamo wangu, ile sera ambayo nayona kuwa muhimu zaidi na yenye tija ni ile sera ya uibinishaji wa kidigitali na kutotumia karatasi. Na haya ni badi ya sababu ambazo zinafanya mimi kuona ya kwamba ni hii sera ambayo ni muhimu. Ya kwanza kabisa ni uwazi na uwajibikaji. Sera ya kidigitali namanisha kila hatua ya kazi inaacha alama. Inakua rahisi kufatilia ni nani aliyeshugulikia kitu gani jambo linalo punguza malalamishi ya wanainchi na kuzuia urasimu usio na lazima. Sababu ya pili ni kuharakisha huduma. Hapo zamani mwanainchi alilazimika kusubiri siku katha ili faili ipite mezani kwa maafisa mbalimbali. Lakini kwa sasa hivi tukiwa na mifumo hii ya sasa ilioboreshwa withinishaji unafanyika kwa dakika chache sana hii inapukuza foleni ofisini muetu. Sababu nyingine ni usalama wa data. Badala ya kuhofia faili kupotea au kuharibika kwa maji au moto. Sera ya kuhifadhi nyaraka. Nyaraka inakikisha tarifa za serikali na za ofisi zipo salama na zinapatikana wakati wowote tunapozihitaji. Sababu nyingine ni ulinzi wa mazingira. Kwa kupunguza matumizi ya karatasi na wino ofisi yetu inachangia katika juhudi za kitaifa za uhifadhi wa mazingira jambo ambalo ni muhimu sana kwetu sote na pa kuna kuwa wanainchi. Sababu nyingine ni urahisi wa kufanya kazi. Hata nikiwa nimetoka ofisini muangu nimeenda katika shuguli za nje za kule nyanjani. Na kwa maeneo tofauti tofauti ninaweza kuthinisha nyaraka muhimu kupitia simu yangu muradi tuu nina munganisho wa mutandao.

Mimi kama mfanyikazi, sherehe za mafanikio ya timu ni sehemu nzuri na muhimu sana kwa maana inajenga umoja na ari ya kazi. Na mimi mahali ambapo nafanya kazi tunasherekea kwa namna inayo changanya utamaduni wetu kulingana na mji wetu. Na hivi ndivyo tunavyofanya ili kuhidhinisha hiyo sherehe. Kwanza kabisa ni kwa kutambua mchango wa kila mtu. Wakati wa sherehe ninakikisha kila mshiriki wa timu anapewa sifa kwa kazi yake maalum aliofanya. Iwe ni mfanyikazi aliyesaidia kuingiza data kwa haraka au yule aliyetoa huduma bora kwa wananchi tunawapongeza wate hadharani. Njia ya pili ni kwa kusherekea digitali ama sherehe za digital. Ikiwa baadhi ya wenzetu wako nyanjani, maeneo mbali mbali, tunatumia tunatumia Microsoft au WhatsApp kuwatumia jumbe za pongezi na picha za mafanikio yetu ili wasijihishi ya kuwa wametengwa. Njia nyingine ni kwa kupeana tuzo ndogo. Wakati mwngine, tunaweza kutoa vyeti vya shukurani au zawadi ndogo ndogo ambazo zina maana. Hii inawapa watu motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii katika miradi inayofuata mahali tofauti tofauti. Njia ingine ni kwa kuweka shughuli ya nje. Ikiwa mafanikio ni makubwa tunapanga matembezi ya pamoja kuelekea makumbusho, au hata pikiniki fupi katika mbunga ya seiwa. Swamp, ili kufurahia asili tunayoilinda huku mjini mwetu. Njia ingine ni chakula cha pamoja. Hii hatua ya kwanza ni kwenda kupata chakula cha mchana katika hoteli nzuri kule mjini tunafurahia sahani kubwa ya kuku wa kienyeji na ugali wa mahindi mapya pamoja na mapishi mengine mengi ya kuvutia. Hii ni nafasi ya kupinga story nje ya mambo ya kiserikali na mambo mingine ya kikazi.

Jamii ndilo nguzo mmoja kuu ya ummoja, upendo na amani katika kijiji chochote kile. Na mimi ka mfanyikazi, pale ambapo nipo, kuna zile njia ambayo na jaribu kusaidia jamii yangu. Kama vile, kurahisisha huduma kule kazini. Nikiwa ofisini kule nina jitahidi kuhakikisha wanainchi wanaokuja kupata huduma na hudimi. Unapata huduma kwa haraka heshima, na bila urasimu. Ninawasaidia hasa wazee na wale wasio na uwelewa wa teknolojia. Kutumia mifumo mipya ya kiserikali, ili wasipoteze muda na fedha. Njia ya pili ni kufanya hamasisho la mazingira. Mimi mara nyingi huwa na shiriki katika, katika miradi ya upandaji miti maeneo, ya kando ya mji na kuelekea miteremiko ya milima. Nina hamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda, vianzo vyetu vya maji na misitu kwa ajili ya wizazi vijavyo. Njia nyingine ni, michango ya kijamii. Mimi huwa, mara nyingi na shiriki katika vikundi ya kijamii. Kama vile chama vinavyo saidia kulipa adaa za shule, kwa watoto wanao toka familia maskini na kusaidiana wakati wa shida au sherehe, jambo ambalo ni msingi wa utamaduni wetu wa kiafrika. Njia ingine ninavyo saidia jamii yangu ni, kushiriki katika elimu ya kilimo. Kwa kuwa mji wangu, ni mji ama ni gala wa mimea na vyakula vingi. Inatumia ujuzi wangu wa biolojia na data kuwasaidia majirani zangu kuelewa matumizi bora ya mbegu. Na mbolea pamoja na mbinu za kisasa, ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia inch ili wapate mavuno mengi bila kutumia fedha nyingi ama kutumia zile njia za kuwachosha bure. Na njia ya mwisho ni kufunza vijana stadi za kidigitali. Katika wangu wa ziada nina wasaidia vijana wa hapa, hapa mjini kuelewa jinsi ya kutumia komputa na intaneti kutafutakazi na fursa. Za masomo.

Naam mimi napenda kununua vifaa vya nyumbani vya kidigitali. Haswa napenda kununua vifaa vinavyookoa muda kama vile mashine ya kusafisha sakafu inayojiendesha au mfumo ya taa zinazojizima zenyewe. Hii mara nyingi hunisaidia kutumia muda mwingi kupumzika badala ya kufanya usafi. Unaweza kuona mifano pale ambapo mara nyingi hunisaidia kumaliza kazi mapema. Jambo lingine ambalo mimi napenda kulinunua ni vifaa vya ofisi vya nyumbani. Kwa sababu wakati mwingine nafanya kazi kutokea nyumbani, pasipo mimi kuhitajika kule ofisini. Nimeekeza kwenye kiti para che ofisi na taa nzuri ya mezani ili kulinda macho na mgongo yangu. Jambo lingine ni vifaa vya burudani na mapumziko. Mimi mara nyingi napenda kununua vitu vinavyoboresha mazingira yangu. Kama vile mishumaa yenye harufu nzuri mashuka laini ya kitandani ya mfumo mzuri wa sauti ili kusikiliza mziki wa utulivu wakati wa usiku ama wakati ambapo napumzika. Kitu kingine ambaho mimi napenda kununua ni vyakula bora na virutubisho. Badala ya kununua vitu vingi vya ovyo mimi hupenda kununua matunda mboka za majani na vyakula asilia. Pia napenda kuhakikisha jokovu langu limejaa vitu vinavyonipa nguvu kwa ajili ya mwezi mzima wa kazi. Na jambo la mwisho ambalo mimi hupenda kununua ni vifaa vya jikoni kwa afya. Ili nitimize malengo yangu ya afya ya mwaka huu. Mimi nime napenda kununua vifaa kama airfryer au blender. Hivyo hunisaidia mara nyingi kuwa na chakula. Chakula chenye afya kwa haraka asubuhi kabla ya kuelekea ofisini kwangu.

Mimi siku zote nitapendelea kusoma kwa sababu zifwatazo. Kwanza kabisa ni inanisaidia kupanua msamiati na uwezo wangu wa kuandika. Siwezi kuwa muandishi mzuri wa ripoti au barua pepe kama sisomi. Kusoma vitabu vya wandishi mahiri kuna nisaidia kupata maneno sahihi ya kuelezea mawazo yangu. Jambo ambalo limeimarisha ushawishi wangu kule kazini. Sababu kuu ya pili ni inaongeza maarifa yangu ya kitaaluma. Katika huu ulimwengu wa saizi ambao unabadilika kila kucha nisipo soma nitapitwa na wakati. Kusoma makala kule kwenye mitandao na vitabu pamoja na nakala tofauti tofauti kuna nifanya nijue mbinu mpya za uongozi na teknolojia. Jambo ambalo linanifanya niwe mfanyikazi wa thamani sana kule ofisini. Sababu nyingine ni inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu kule kazini, kusoma vitabu vya hadithi au mada ninayopenda, ni njia bora ya kupumuzisha akili yangu. Tafiti zinaonyesha kuwa kusoma kwa dakika sita tu kunaweza kupunguza msongo wa mawazo kwa zaidi ya asilimia sitini. Sababu nyingine ni kupata suluhisho la changamoto. Mara nyingi matatizo niyonakutana nayo ofisini, tayari yameshatatuliwa na mtu mwingini na kuandikwa kwenye kitabu. Kwa kupitia kusoma kunanipa njia ya mkato ya kutatua changamoto changamoto bila kuhitaji kufanya makosa mimi mwenyewe. Sababu ingine ni inaimarisha umakini. Katika ofisi yetu kusoma kitabu kuna nifundisha kukaa na wazo moja kwa muda mrefu. Hii inanisidia ninapohitaji kufanya kazi yoyote ile ilimradi nimalize shuguli yote yangu kule kazini mapema bila kuchelewa.

Mimi kama mraibu na mpenzi wa mambo na mapishi kule jikoni. Kuna baadhi ya chakula ambazo mimi hupenda zaidi. Kwanza kabisa mimi napenda chakula ya kuku na kienyeji. Kuku wa kienyeji hupendwa sana kwa ladha yake tofauti na mara nyingi hupikwa kwa mchuzi wa nyanya na vitunguu au kuchomwa ni chakula kinachopatikana sana katika mji wangu ambao ninaishi. Chakula cha pili ambacho nakipenda ni viazi vitamu na nduma pamoja na mihogo hivi ni vyakula vya asili vinavyotumiwa sana kwa kifungua kinywa au kama vitafunwa hupikwa kwa kuchemshwa na mara nyingi huandaliwa na chai asubuhi. Chakula kingine ambacho nakipenda ni ugali na mboga za kienyeji. Ugali uliotengenezwa kutoka kwa unga wa mahindi ni chakula kikuu huku mjini kwetu na unapendwa sana na watu wengi huandaliwa mara nyingi na aina mbalimbali za mboga za kienyeji kama vile managu saga mchicha ama kunde ambazo hukua vizuri sana katika eneo letu. Chakula kingine ambacho mimi nakipenda ni nyama choma. Ingawa inajulikana kote nchini nyama choma mara nyingi ina harufu sana kwa mikusanyiko na hafla za kijamii ya huku kwetu. Chakula kingine ni matunda. Kutokana na ardhi yetu yenye rutuba huku mjini matunda kama vile maparachichi mananasi ndizi na matunda ya damu hupatikana kwa wingi na kwa bei nafuu na huliwa sana kwa sehemu ya mlo ama kama vitafunwa. Chakule kingine ambacho nakipenda ni samaki. Samaki kama tilapia mara nyingi huletwa kutoka maeneo mengine na hupendwa na wengi hasa katika migahawa na sehemu za kula kwa hivyo samaki ni chakula ambacho pia nakipenda mno ambacho mara mingi huliwa na ugali.

La hasha, mimi siweki picha zangu vya mitandaoni. Kwa maana kwa vile ulimwengu wa saizi unazidi kukua kidigitali nimejifunza kuwa makini sana na usalama wa taarifa zangu binafsi. Na kabla ya kuweka picha zangu mimi uzingatia mambo yafuatayo. Kwanza kabisa ni matumizi ya kitaaluma. Ikiwa ni mambo na kazi kwa mitandao kama LinkedIn. Naweka picha moja tu ya kitaaluma inayo onyesha nikiwa katika mwonekano wa ofisi. Hii yasaidia kujenga kazi yangu ama maarifa yangu ama ujuzi yangu yoyote ile. Jambo la pili ni faraga kwanza. Nikiwa nitaamua kuweka picha ya tukio muhimu labda nikiwa kwenye mapumziko. Naweka picha akaunti ambazo ni za faraga kwa ajili ya marafiki na familia tu peke yake. Jambo lingine ambalo ninazingatia ni usalama wa data. Jinsi teknoloji inavozidi kukua jinsi pia tunazidi kuwa na wakora katika mitandao. Kwa jinsi hii siweki picha yangu kwa mtandao ovyo ovyo. Kwa maana wezi wanaeza tumia picha yangu kufanya maovu. Jambo lingine ni hifadhi ya binafsi badala ya kutumia mitandaoni ya kijamii nakuweka picha zangu. Mimi huzieka katika wingu. Huko ambapo picha xangu zinakuwa zimeifadhiwa kwa usalama.

Ndiyo mimi napenda hesabu kwa kiwango cha juu sana kwa maana kupenda hesabu sio tu kwa ajili ya wataalamu wa namba bali ni silaha muhimu ya kufanikiwa katika kila nyanja aa hizi ndizo muhimu wa mimi kupenda kutumia hesabu wakati wote kule nikiwa ofisini kwanza kabisa ni katika usimamizi wa fedha maisha yetu yoyote ile ya ama ile ya binadamu yahitaji mipango. Kupenda hesabu kunanisaidia kupanga mshahara wangu kujua kiasi gani kiende kwenye akiba, kiasi gani cha matumizi ya nyumbani na kiasi gani cha uwekezaji. Jambo la pili ni kwa kukuza uwezo wa kufikiria. Hesabu ni mazoezi ya akili ambayo inanifunza namna ya kuvunja tatizo kubwa kwa sehemu ndogo ndogo zinazowezo kutatuliwa. Hii mara nyingi hunisaidia ofisini napokutana na changamoto ngumu. Badala ya kupata msongo wa mawazo akili yangu inaanza kutafuta familia kutatuwa tatizo hilo. Sababu nyingine ni ufanisi wa muda. Kuweka malengo ya kila mwezi ni hesabu tosha. Jambo lingine ni kwa kuelewa teknolojia hesabu hunisaidia. Hunisaidia mara mingi sana kwa kunipa msingi wa kuelewa jinsi mifumo hii inavyofanya kazi. Katika mitandao ya kiteknolojia. Jambo linalonilipa faida kubwa dhidi ya wafanyikazi wengine ambao wanaogopa namba.

Mimi kama mpenzi wa mambo na upishi na mambo ya jikoni, hivi ndivyo ninavyopendelea kula wakati wa jioni. Ugali mdogo wa muhogo, pamoja na kuku wa kienyeji. Huu ni mlo wangu wa nguvu. Kama nimekuwa na siku ndefu ofisini, kuku wa kinyeji, analadha nzuri sana. Hamna mafuta mengi yanayoweza kunisumbua usiku. Njia nyingine ni kula samaki wa kupakwa au kuchomwa na mboga. Napenda kula samaki sana sana, ile inayoitwa tilapia, pamoja na kiasi kidogo cha mboga za kijani. Ambazo mimi huzipata zikiwa freshi kule mjini. Samaki ana protini nzuri isiyolemaza tumbo usiku. Chakula kingine ni supu ya mboga au nyama. Wakati mwingine hali ya hewa huku mjini hukuwa na baridi jioni. Hivyo napenda kunywa supu ambayo ni moto, ambayo hunisaidia sana kutulia na kupata usingizi mnono. Chakula kingine ni matunda kama maparachichi. Siwezi kumaliza mlo wangu bila parachichi huku mjini. Huwa naweka kipande kidogo pembeni ya chakula changu ili kupata mafuta asilia yenye afya.

Ndiyo mimi napenda kuendesha baiskeli kwa maana mara nyingi utanipata nikiendesha baiskeli wakati wa likizo ama wakati wa mapumziko. Kwa maana kuendesha baiskeli ni njia moja ya kupumzisha akili. Pili kuendesha baiskeli ni njia moja ya kufanya mazoezi. Pahali ambapo baada ya uchovu wa kutokana na kufanya kazi siku nzima kwa kuendesha baiskeli inasaidia mwili kupumzika. Jambo lingine pia kuendesha baiskeli inasaidia binadamu katika mazoezi ya misuli ya miguu na, misuli ya mikono. Kuendesha baiskeli pia inasaidia binadamu kupunguza msongo wa mawazo na pia kupunguza ule usumbufu wa akili. Na pia inasaidia akili kutulia kupata ule utulivu unaouhitaji na binadamu yeyote yule.